Hapana mimi sipendi sana kuzungumza siasa kwa sababu sijui vizuri siasa lakini pia awe anaogopa mtafaruku ama muingiliano wa vitu mbalimbali. Kwa siasa ni mambo mengi umebeba chuki, umebeba ufisadi, mimi huanga sipendi kuingilia kabisa kwa siyasa. Kitu ambacho wanafanya ni kuangalia vitu ambao vinaendelea vitu ambao vinajiri katika siasa kama kufuatilia mipango, udhatibu wa siasa ambavo unaendelea ama uchaguzi mkua ambavo unaenda ama uchaguzi tu wowote lakini binafsi huwaga sipendi sana kujihusisha na siasa. Sipendi sana kuingia huku kwa sababu sioni kama kuna faida yoyote, sioni kama kunaweza nipatia kitu cha muhimu ama cha dhamani, sioni kama siasa ni nzuri mimi kuingia sababu kwanza siasa sijui vizuri alafu pia sina ushabiki nayo. Sipendi siasa, napenda matokeo ya siasa lakini sipendi sana kudushi na mambo ya siasa.